Ndiyo napenda kufanya kazi kwa nyumba, kufanya kazi nyumbani, kunanipa utulivu, kunapunguza muda wa usafiri, na kunasaidia kuzingatia kazi vizuri zaidi. Pia kunatoa unyumbufu na kupanga muda na majukumu kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa migu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mazingira. Pia, husaidia kuborosha afya ya mwili na akili. Napenda kutembia kwa migu.